Mara mingi mimi huwa naweza kucheza na marafiki wangu ambao tumekuwa nao tangu utotoni. Sasa nikiweza hata kufanya mchezo, mchezo hata tuseme mchezo wa kandanda ambayo mi napenda sana. Huwa najipata kwamba nacheza tu, lakini mara mingi mi hucheza na wale vijana marafiki wangu ambao tulelewa pamoja tukiwa wadogo, hadi tukakua wakubwa na hiyo ni jambo la maana sana. Sababu mimi huwa naona ni muhimu kuweka marafiki na kuweka marafiki kwa karibu na pia kuhakikisha kwamba mumeendelea mkakua wakubwa pamoja na hiyo ni jambo nzuri. Sababu pale ambapo unakuwa na marafiki lakini mnashinda mnakosana. Hiyo siyo jambo nzuri, hiyo siyo tabia mzuri hata sababu hiyo tabia huwa haileti umoja na inaonyesha kwamba mtu mwenyewe ako na tabia mbaya ambayo hata ako na tabia mbaya na anashindwa hata kuweka marafiki kukuwa pamoja anashindwa kuweka marafiki zake kukuwa pamoja na yeye kwa miaka mingi na hiyo sio jambo nzuri sana sababu unapokosana na marafiki wako kila saa inamaana kwamba wewe pia sio rafiki mzuri sababu ungekua rafiki mzuri inamaana kwamba utaweza kuwa na watu wengi wa kuweza kucheza nao kwa mara mingi ama kucheza nao huu mpira wa kandanda namna ambavyo mimi napenda kucheza na marafiki wangu. Na kwa mfano kama singekuwa na marafiki hao wengi wa kucheza nao mpira wa kandanda, inamaana kwamba ningekuwa nakaa tu bila kuenda kucheza mpira ambayo napenda. Na hiyo ingefanya nikuwe mtu mbaya sana katika jamii. Na mimi kivyangu siwezitaka hiyo sababu hiyo hainifurahishi hata kidogo. Mimi napenda marafiki wangu na napenda kufanya mambo nao. Na mambo mingi sana sana za kimchezo sababu hiyo ndiyo jambo ambayo inanifurahisha sana. Sasa mimi kivyangu nawezasema tu kwamba ni muhimu, watu kuweka marafiki na kukuwa nao pamoja na kuhakikisha tu kwamba kila kitu inaendelea shwari na hakuna mtu ambaye anasikia vibaya kwa jambo moja au lingine. Sasa jambo lingine pia naezasema kwa hali ya kucheza kila siku, mimi pia huwa naweza kupata nafasi ama muda wa kufikiria ama kutafsiri mambo jambo moja au lingine kutokana na undugu na urafiki kwa wale watu ambao nacheza nao. Sababu hao ndio watu ambao niko nao kwa karibu. Na hao ndio watu ambao wanawezanisaidia wakati ambao niko na shida na hao ndio watu pia ambao wanawezanitegemea wakati wako na shida kwa njia moja au lingine. Sasa nawezasema tu kwamba kujua vitu kama hizi, zinanifanya nasikia vizuri kwa roho, angalau niko na watu ambao wanawezanitegemea na mi pia niko na watu ambao wanawezawategemea vizuri na hiyo ndio jambo ambayo inafaa. Sababu mkikuwa watu wengi hivyo na munaweza saidiana inamaana kwamba kila mtu ataeza kufanya mambo zake vizuri na mutaweza kusaidiana kwa njia moja au nyingine na hiyo ndio jambo ambayo inafaa katika maisha. Sasa mimi kivyangu unaweza sema tu kwamba marafiki ni muhimu na pia kucheza ama kufanya uchezaji wa njia moja au nyingine kwa muda fulani pia ni muhimu kwa mwili yetu kama binadamu pia naezasema kwamba hiyo kucheza inatupea motisha na maisha na kuweza tu kuendelea kuona vila ambavyo tunaweza jisaidia katika maisha yetu na kuona vile ambavyo tunawezajiskuma ama kujituma katika maisha na hizo ndizo jambo ama mbinu ambazo tunawezajisaidia pia kuhakikisha tu kwamba tuko na maisha ya furaha na ile maisha ambayo inatusaidia na kuhakikisha kwamba tuko salama na maisha yetu ama kuhakikisha kwamba kila kitu kinaendelea shwari na tujisaidie, tujiokoe na kusikia tu vizuri katika maisha na hiyo ndio jambo ambayo inafaa. Mimi nikicheza kandanda, mi nikicheza mpira wa kandanda, huwa inanipea furaha, na huwa inanihakikishia kuwa na furaha mzuri, na kukuwa tu na wakati mwema. Asante sana kwa hayo na kwa hayo yote.